Ndio, naweza nikaishi bila teknolojia na hata sio siku moja tu. Nipe siku mbili, nipe siku tatu, nipe wiki bila teknolojia. Mie niko sawa? Borake tu kukue na vitabu vya kutosha, mie nita soma, nita furahia, nitaji burudisha, na viwe vitabu vya aina hii na niko sawa kabisa. Unaona? Manake nita chambua vitabu, nita soma kama ni tamthilia, kama ni riwaya, mie niko sawa kabisa tena shwari. Hivyo sina hata tatito kukaa bila teknolojia.